Kujiandaa kwa mikutano, huwa nahakikisha ninafanya maandalizi mapema ili nichangie kikamilifu. Kwanza husoma agenda ya mkutano ili kuelewa mada zitakazojadiliwa na malengo yanayo tarajiwa. Hii hunisaidia kupanga mawazo yangu na kuandza hoja au maswali muhimu. Pia, hukusanya taarifa au nyaraka zinazo husiana na mkutano ili niwe na uelewa wa kina wa mada. Kabla ya mkutano, huakikisha ninafika kwa wakati na kuvaa mavazi yanayofaa kulingana na mazingira ya mkutano. Aidha, hujiandaa kisaikolojia kwa kuwa tayari kusikiliza wengine kwa makini. Kuheshimu maoni tofauti na kushirikiana kwa nidhamu. Kwa kufanya maandalizi haya mkutano huwa wenye tija na mafanikio.